Mimi mimi mara mingi huwa nacheza na sister yangu dada yangu mdogo anaitwa hope yeye ndio rafiki angu mpendwa rafiki wa dhati my best friend ako grade she is grade four anaelekea five next year yeah hivo tu.

Mimi hapo kwa viatu, sinanga kiatu ambayo napenda. Mimi bora nimevaa kitu, sindungwi na mawe, mwiba, bora natembea sipingwi na vumbi mimi niko sawa na kuvaa kiatu yotote. Sina ubaguzi, sidiskrimeti kiatu navaa kiatu yoyote. Lakini kuna hivi viatu Air Force One, nazipenda kuvaa hivo ju ni nyepesi. Lakini sina mapendeleo kiatu.

Kitu ya kwanza mimi ambayo nafanya nikiamka. Ni kuomba Mungu kumshukuru katika maisha ambayo amenipea kwa sababu watu wengi huwa hawawezi kuamka asubuhi na kushukuru Mungu, mimi huwa nashukuru alafu cha pili ni kwenda msalani haja ndogo hiyoo nayo ni lazima lazima niende ya haja ndogo. Nikitoka hapo ni kuosha uso alafu ninywe chai kwa mkate.

Mfumo mfumo wa vidole huwa natumia fingerprint. Natumia kwa mpesa app ya mpesa ya kulipa simu. Kufungua simu yangu. Karibu kila kitu mi natumia fingerprint. Mfumo ya kidole and rahisi sana inasaidia inasaidia kuliko kila mara kuweka paswadi, paswadi pin. Hii ni haraka haraka inahitaji mtu aanze kukumbuka kumbuka bora tu uko na kidole yako. Unafungua simu.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Dubai. Naona Dubai katika nchi ya United Arab Emirates hii nchi ni nzuri sana, inakaa nchi safi nchi ambayo imetulia haina kilele mingi, watu wapole, hakuna wizi hii nchi, mimi nadhani ni matamania ya kila mtu. Kufika katika nchi ya Dubai halafu mji ya Paris uko France. Pia hiyo ni moja yao, lakini ya kwanza ni Dubai.

Hiyo, kujaribu teknolojia mpya ni kitu ambayo mimi hupenda nazingatia sana kufanya. Teknolojia ni kitu mzuri sana. Mimi sasa kama hii kitu AI vile imekuja hivi na miraa yangu ninapenda kuijaribu kuangalia kila AI vile inafanya kazi kama chat gpt, gemini, alexa napenda kuzitumia sana. Mimi sasa nasupport AI sana sana hata hii magari ya kujiendasha mimi naisupport sana teknolojia ni kitu mzuri sana.

Kazi ya kujitolea nimefanya nyingi, huko kanisani mimi najua kazi ya kanisa hakuna kulipwa, kwa hiyo ni kazi tu nimejitolea. Ata ukijitolea usitarajie malipo. Nimefanya kazi nyingi ya kujitolea, pia kusaidia watu huku nyumbani pia kusaidia mzazi. Unajua, pia ni kazi ya kujitolea. Kazi ambayo haina malipo ni kazi ya kujitolea.

Mimi mahali pa kihistoria ningependa kufika ni Egypt hapo kwa inaitwaje hizi vitu? Za pharaoh ilikuwa inaitwa nini? Pyramids, the pyramids of giza, huko ndiyo mimi ninaweza taka kufika ni mahali pana historia mingi sana ninaweza taka kufika nione mahali pharaoh alikuwa anaishi naam.

Mimi nayo karibu kila kitu inanifanya nicheke, mimi huwa ni mchevu, mchevu, anaitwaje mtu ambaye anapenda kucheka sana. Mimi ni rahisi unipate nikicheka. Hasa mimi hata nikiwa kwa natembea mjini halafu nione mtu ameanguka, nitajipata tu nimecheka bila sababu. Watu wananiona mjinga lakini mimi lazima nicheke. Hiyo ndo shida yangu, mimi kitu kidogo sana inanichekesha. Hata mtu atoe jokes kidogo tu hivi, mimi nimecheka.

Harufu ambayo napenda ni hiyo harufu ya rose flower. Sijui jina yake kwa Kiswahili. Hiyo maua iko na harufu ingine. Harufu yake ni very therapeutic. Inapendeza, inapendeza sana. Rose flower pia ukipata muda uende uunuse ukinusa hivi hiyo kitu inatoa stress karibu yote mwilini.

Marafiki, marafiki, marafiki ndio wananipea motisha, bila marafiki huwa singefanya kazi. Marafiki wangu huwa wanakuchochea na kukupa motisha, unanafanya kazi. Nimeshtukia siku imeisha, mwezi umeisha, mwaka umeisha, na kazi unaendelea kufanya bila kujua. Sasa marafiki ndio mimi wananipea motisha kazini.

Mimi napenda muziki za bongo za bongo ya wa Tanzania kama Diamond hizo muziki nazo ni tamu naezataka tu uzisikie. Hizo muziki nazo ni tamu ziko na maneno ziko na mawaidha ziko na advice mzuri mzuri hapo ndani zinakupea motisha ya kuendelea kuishi hata kama ulikuwa umechoka na maisha.

Mimi huwa mazoezi napenda kufanya jioni nikikaribia kulala ndio nafanya mazoezi yangu. Nafanya mazoezi kama push ups, press ups, mazoezi kadha kadha. Nataka kukeep my body fit. Sitaki kunonanona tu nikae mbaya mbaya. Nataka kunona nikae kuwa na mwili fit. Sip.

Kile ambacho napenda katika hii mtaa wangu ni vile iko upole. Kumetulia hapana kelele mingi hakuna watu wabaya wabaya. Mimi napenda tu hapa sana iko na vitu tu mzuri, iko na urafiki, ujamii. Kama umekosa kitu kwa nyumba, unaenda, unawaomba na unapewa, hakuna chuki.

Mimi kila kitu ya nje ambacho namiliki nimenunua kupitia simu. Mimi huwa na trust sana online shopping kuliko kuenda virtuali. Nimenunua vitu mingi sana kutumia simu. Televisheni ufa hata simu yenyewe nilinunua kutumia internet. Mimi vitu mingi sana ata manguo mavazi vitabu.